Aprili ni mwezi mzuri sana. Sherehe za pasaka. Pasaka huleta mazingira ya sherehe na furaha. Watu hukutana na familia na marafiki na kuna hisia ya uchangamfu na msisimko miongoni mwa watu. Mchanganyiko wa hali hewa mwezi wa aprili mara nyingi huambatana na mvua mfupi katika maeneo mengi. Hali hii ya hewa inakua ya kipekee. Kuna joto la asubui na mchana kisha mvua inanyesha ikileta ubaridi na hewa safi jioni. Mchanga nyiko huu ufanya hali ya hewa iwe ya kupendeza na inayo burudisha. Matumaini mapya kufikia aprili watu wengi bado wanajikita katika malengo yao ya mwaka kuna hisia ya matumaini mapya na ari ya kuona mwaka unafanikiwa. Hasa baada ya mvua kuanza kunyesha na kutoa ishara nzuri kwa kilimo na uchumi. Aprili ni mwezi wa furaha mabadiliko na hali ya hewa na matumaini tele.

Klabu ya Chelsea, yenye makao yake London, inatambulika kama moja wapo ya klabu zenye, mafanikio zaidi uingereza. Wanacheza mechi zao za nyumbani kwenye uwanja wa Stamford Bridge. Hivi karibuni lilimtangaza Liam Rosena kama kocha mkuu mpya, akijuunga kutoka klabu ya dada ya Strasbourg, zote zikimilikiwa na kampuni ya Bluko. Chelsea ilishinda mechi yake ya mwisho ya ligi ya mabingwa thidi ya Paphos na pia mechi ya EPL thidi ya Brentford. Mechi inayofuata ni thidi ya Crystal Palace siku ya Jumapili. Klabu imeshinda ligi kuu ya uingereza mara sita. Ligi ya mabingwa ulaya mara mbili, kombe la dunia la vlabu mara moja. Na kuwa klabu ya kwanza kushinda mashindano yote makuu ma nne ya UEFA.

Ninapata habari kupitia televisheni na magazeti. Televisheni inatoa uzoefu wa kusisimua na wa haraka. Picha na sauti. Faida kubwa ni uwezo wa kuona matukio yakitokea moja kwa moja. Na picha na sauti husaidia kuelewa na kukumbuka habari kwa urahisi zaidi. Urahisi na kasi. Ni rahisi kubonyeza kitufe na kupata habari za hivi punde. Mara nyingi kama habari punde zinapojitokeza vipindi mbali mbali kuna aina nyingi za vipindi vya habari. Michezo na uchambuzi. Ambavyo vina nifanya niweze kupata mtazamo mpana wa kile kinacho endelea. Habari kupitia magazeti. Magazeti kwa upande mwingine hutoa kina na uwezo wa kusoma kwa utulivu. Uchambuzi wa kina. Magazeti yana nafasi zaidi ya kutoa uchambuzi wa kina. Makala ndefu na muktadha wa matukio tata jambo ambalo linaweza kukosekana kwenye habari za televisheni zenye muda mfupi kusoma kwa utulivu ninaweza kusoma habari kwa kasi yangu mwenyewe kurudia sehemu ninazo hitaji na kufikiri kwa kina kuhusu maudhui bila shinikizo la muda. Vyanzo vinavyo aminika, magazeti mengi yana historia ndefu ya uaminifu wa uandishi wa habari na viwango vikali vya uhariri na kuwafanya watu kuamini taarifa wanazo pata. Kwa ujumla, kuchanganya vyanzo hivi viwili vinaweza kunipa ufahamu kamili na wa uwiano wa ulimwengu unao tu zunguka.

Malengo yangu ni kuwa na ufanisi na ubora katika kazi, ili kujenga waminifu na kupata majukumu makubwa zaidi. Ninapo fanya kazi kwa ubora na ufanisi, ninaonyesha kuwa nina jali kazi yangu na ninauwezo wa kutuwa matuki ubora. Hii hunifanya nionekane kama mtu anaye weza kutegemewa na mwenye weledi. Watu wanapenda kufanya kazi na watu bora. Kila mara ninapo kamilisha kazi vizuri na kwa wakati, ninajenga uaminifu, watu watajua kuwa nikikabidhiwa kazi nitaifanya bila usimamizi wakaribu. Uaminifu ndio ufunguo, wakufungua, milango ya fursa mpia na majukumu makubwa zaidi. Ubora na uaminifu wangu vitagunduliwa na viongozi au wateja. Watakuwa na uhakika wa kunipa majukumu mazito zaidi au hata vio vipya. Hii inaongeza mamlaka yangu na uwajibikaji. Jambo ambalo unifanya ni kue kitaaluma na kibinafsi. Kwa ujumla ninapata michakato ya asili ya kujenga taaluma imara kupitia kazi yangu mwenyewe.

Chapati ya mseto inyojulikana kama pizza na tambi inayojulikana kama pasta ni vyakula ninayopenda. Zaidi napenda sana pizza ya peperoni ya asili lakini poa nafurahia. Iwe na crusti nyembamba na nyororo au iliyo nene na laini nafurahia kila kipande. Mara nyingi ninaiongeza mafuta kidogo ya pilipili ili kuongeza msisimko wa viungo. Ni kamili kwa jioni ya burudani na marafiki au hata peke yangu mbele ya runinga. Pasta au tambi. Ni chakula cha kipekee kinacho weza kubadilika kulingana na sosi. Sosi ninazo penda. Kabonara yenye ladha ya krimu na bacon ni kipenzi changu. Lakini pia napenda sana bolognese, yenye sosi ya nyama, iliyo pikwa polepole. Iwe na spaghetti, fettuccini, au pene, kila umbo la pasta, au tambi, lina hisia zake. Nachanganya na jibini ya ni mlo mzuri wa kufurahisha ambao unaweza kufurahia wakati wowote. Vyakula hivi vinanipa faraja na ladha tofauti kila wakati.

Na wapenda twiga. Twiga ni wanyama ni naowapenda sana kwa sababu ya urefu wao wakipeke na asili yao ya upole. Furaha yangu inaongeze kani napo tembelea vituo vya uhifadhi, hasa giraffe center jijini Nairobi na nguuni nature sanctuary. Ambalo zamani liliitua giraffe conservation park huko bamburi Mombasa. Ambavyo vyote viwili vinalenga kulinda species ilizo hatarini kama Twiga na Rothschild. Giraffe Center ni mahali pazuri pa kujifunza na kuingiana na Twiga. Sehemu kuyakuvutia ni jukwa linalo inuka ambapo unaweza kuwalisha Twiga kwa mkono na kujionea ndimi zao ndefu za rangi ya blue. Zinazo tumika mara nyingine. Ninaweza hata kupata busu la Twiga. Kituo hiki, kilianzishwa na Africa Fund for Endangered Wildlife. Hili kualinda Twiga walio hatarini na kutua elimu ya mazingira hasa kwa watoto wa shule ya Kenya. Bila malipo, zira ziara yangu inasaidia moja kwa moja juhudi hizi za uhifadhi. Kuna pia njia ya asili ya urefu wa kilomita moja nukta tano hadi mbili ambapo unaweza kutembea na kuona ndege mbali mbali kama diktik na ngiri kwelekea mtobogo. Nguuni ni Nature Sanctuary. Ifadhi hii ya asili huko bamburi karibu na mombasa inatoa uzoe futofauti na wa utulivu. Hapa ninaweza kutembea kati ya twiga, orange, nyumbu na mboni wanao zurura kwa uhuru katika makazi ya asili. Nguuni inajulikana kwa machweo yake mazuri ya juwa na nisehemu marufu kwa pikiniki na kuchoma nyama. Ni mahali pa utulivu, pa faa, kwa familia na marafiki kupumzika na kufurahia asili. Kama Giraffe Center, hifadhi hii inahusisha jamii za karibu katika shuguli za uhifadhi na ilimu ikisisitiza umhimu wa kulinda viumbe hai. Ni nafurahia sanafuse ya kui, giliana kwa karibu na viumbe hawa, warembo na kujifunza kuhusu umhimu wa uhifadhi wao nchini Kenya.